Mimi napenda somo la biolojia. Ni somo linalohusu vitu vyote vilivyo hai. Kitu chochote kinachopumua, kinakua, kinazaa au kinahitaji chakula, hicho ni kiube hai. Katika biolojia tunajifunza kwanza kujitambua sisi wenyewe. Tunajua mwili wa binadamu una sehemu gani kama moyo, mapavu, tumbo na ubongo. Tunajifunza kazi za sehemu hizo kwa mfano moyo huskuma damu na mapavu husaidia kupomua. Hii hutusaidia kuelewa kwa nini tunahitaji kula chakula bora, kunywa maji na kujitunza pia biolojia hutufundisha kuhusu mimea. Mimea hukua vipi inapataje chakula chake kupitia mwanga wa jua. Kwa nini mimea ni muhimu kwa maisha ya binadamu na wanyama. Biolojia pia inahusu wanyama, aina tofauti za wanyama. Wanapoishi na wanachokula. Jinzi wanavyosaidi ya binadamu, kama kutoa chakula wa kusaidia masingira. Zaidi ya hapo, biolojia hutufundisha kuhusu afya na magonjwa. Jinsi magonjwa yanavyoenea njia ya kujikinga kama usafi na chanjo. Namna ya kuhishi maisha yenye afya. Kufupi kabisa, biolojia ni soma linalotusaidi ya kuelewa maisha. Na namna ya kuyaweka salama.

Mimi napenda kununua nguo kwa sababu nguo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Nguo hunisaidia kujisitiri na pia hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Ninapokuwa na watu wengine ninapofaa nguo unadhifu na nzuri ninajisikia huru na mwenye furaha zaidi napenda kununua nguo zinazofaa hali ya hewa kama mfulano nyepesi wakati wa joto. Na sweta au koti wakati wa baridi. Pia napenderea nguo ambazo ni laini na zinazokaa vizuri mwilini. Kwa sababu hunifanya nijisikie raha siku mzima aina za nguo nina zopenda kununua ni kama mashati na fulana. Suruali na jeans, nguo za michezo, viatu vinavyoendana na nguo. Na pochagua nguo huangalia rangi, zinazopendeza kama nyeusi, blue au rangi tulivu. Pia huangalia kama nguo ni imara na rahisi kutunza. Hizi hudumu kwa muda mrefu. Kununua nguo hunifanya nijisikie nimejijali na kunipa na nafasi ya kuonyesha mtindo wangu binafsi. Kwa ujumla napenda kununua nguo kwa sababu sina nifanya nijisikie vizuri sana nje.

Wazo wazo langu wa kwanza ni napomka nika ma nina siku mpya ya kunifanya mambo yangu vizuri zaindi kuliko jana hilo unipa amansa na kunifanya ni amke kwa utulivu mara nyingi ni napenda kua mka saa kumi na moja asubui wakati mazingira bado ni tulivu na hewa ni safi baada ya kua mka, uchukua mda mfupi, ujilekebisha, na jinyoosha kidogo, kisha ueda bafuni kunawa uso na kupiga mswaki ili nijiskie msafi na macho ya funguke vizuri pia hupanga kitanda changu kwa sababu napenda mazingira yaliyosafi na yaliyo na mpangilio mzuri. Hatua inayofuata ni kujia ndaa kwa kia mshakinywa. Kia mshakinywa ni muhimu sana kwa ngu kwa sababu unipa nguvu za kuanza siku. Mara nyingi, nakunywa chai ya uji, nakula mkate au kitu chepesi. Wakati wakura, upata mda wa kufikiria mipango ya siku kama masomo a ukazi zinazopazwa kufanya. Baada ya hapo, uoga na kuvaa. Kuvaa, na vaa nguo safi na zinazofa kwa shuguri sasiku hiyo. Kisha uandaa vitu nitakavyo itaji kabla ya kuondoka kama kama vitabu na daftari, karamu na vifaa vingine chakula au maji kama inahitajika kabla ya kuondoka nyumbani uchukua mda mfupi kuijtathmini. Kujiuliza kama nikotayari na kama nimekamirisha kila kitu. Muhimu hii u nisaidia kuepuka kusahau mambo.

Nitaeleza kwa undani, zaidi kabisa ni kichora picha kamili ya kumbukumbu ya utotoni. Ilikuwa asubuhi ya mapema, hewa ikiwa baridi kidogo na safi. Jua linaanza kuchomoza taratibu, likiangazia matone ya umande juu ya majani. Ninasikia sauti za jogoo kwa mbali na vicheko vya watoto tayari vimianza nje. Bila hata kufikiria sana, ninavaa haraka na kukimbia nje. Ndiyo mwanzo wa siku nyingine ya furaha. Tulikuwa kundi la watoto wa rika moja. Hakukuwa na simu, hakuna television inavyo utia dani. Dunia yetu ilikuwa nje. Tulicheza kati kuruka kamba, rede na wakati mingine tukitengeneza magari ya wire au mipira kwa magunia ya plastiki. Kila mmoja alikuwa na nafasi hakuna aliyekua bora kuliko mwingine. Tulikuwa tu watoto. Wakati jua linapokuwa kali tulikumbilia kivulini chini ya mti mkubwa wa mwembe. Hapo ndipo mazungumzo yalikuwa matamu zaidi. Tulisimulia ndoto zetu. Moja anasema atakuwa daktari. Mwingine dereva. Mwingine mwalimu. Hakuna aliyekua akicheka ndoto ya mwenzake. Tuliamini kila kitu. Iinawezekana. Hilo pekee ilifanya wakati huo uwe na dhamani sana. Mchana ulipita bila sisi kujua. Mama au mlezi alipita na kutukumbusha tule chakula. Tulikula pamoja wakati mwingine kutoka kwenye sahani moja. Tukicheka hata kwa vitu vidogo. Baada ya hapo wengine walilala kidogo lakini wengi wetu tulirudi tena kucheza hadi jioni. Jioni ilipofika anga iligeuka rangi ya chungwa na sambarau. Upepo mwanana ulipuliza na tulijua muda wa kurudi nyumbani umefika. Kila mtoto aliondoka pole pole, aki ahidi kesho tutaonana tena nilitembea kuelekea nyumbani nikiwa ni mechoka lakini moyoni kulikuwa na furaha nzito na amani ya ajabu. Kilichofanya kumbukumbu hii kwa maulumu sana ni mambo matatu urafiki wa dhati bila masharti uhuru wa utoto, kuishi bila hofu ya kesho upendo na usalama kutoka kwa familia na jamii. Nikikumbuka mambo haya na hisi joto moyoni. Tabasamu la ndani na wakati mwigine ni huzuni ndogo ya kukosa siku zile lakini zaidi ya yote na hisi shukuran kwa sababu kumbu kumbu hizo zinabaki kuwa chanzo cha nguvu na matumaini hata ukiwa mtu mzima.

Vile ni naviopanga kazi yangu ya kwanza naanza na kujianda kia kiri asubui. Ni kiamuka asubui na chukua dakika chache kujituliza na kufikiria simu yangu. Najiuliza leo ni nakazi gani, kipi ni ja muimu zaidi, ni muda gani ninao. Hatuwa hii na nizaidia nianze siku ni kiwana mwerekeo sio kukurupuka. Ya pili kuorodhesha kazi zote. Kisha ninaandika kazi zote nazopazo kufanya siku hiyo hazijalishi ni ndogo au kubwa masomo ninaandika masomo ya shule kazi za nyumbani majukumu binafsi muda wa kupumzika. Kuandika unisaidia kutozi sawu na kupunguza mzongo wa mawazo. Ya tatu ni kueka vipao bere. Bande kuorodhesha na panga kazi kwa muhimu. Kazi sa haraka na muhimu nafanya kwanza kazi muhimu lakini si haraka napangia muda maalum. Kazi ziso muhimu sana na sifanya padaye au nasiairisha. Hii unifanya nitumie nguvu zangu kwenye mambo enye maana saidi. Ya nne nagawanya kazi kubwa. Kazi kubwa hasiogopeshi sikigawanywa. Kwa mfano badaye kusema kusoma. Na somo kurasa kumi kumi. Kuandika dodo ujibu maswali. Hi unipa motisha kwa sababu kila atuwa ndogo nikimaliza na isi maendeleo yatano. Napanga ratiba ya munda. Kisha natengeneza ratiba ya siku. Munda wakusoma. Munda wakufanya kazi wa nyubani. Munda wakupumzika. Munda wakulara. Na kikisha ratiba inamapumziko kwa sababu kufanya kazi bila kupumzika husababisha kuchoka haraka. Ya sita, nasingatia kazi moja kwa wakati. Wakati wa kufanya kazi, nafanya kazi moja tu kwa wakati. Na acha simu hau vichawishi. Naweka lengo dogo mfano dakika thelathini yao alubaini. Hii unisaidia kufanya kazi kwa umakini na kwa ubora. Ya saba, najipamotisha. Bada kumaliza kazi fulani, najisifu kidogo, najipumzisha. Wakati mwingine na jisawadi na wajisiwadia kwa mziki mapumziko mafupi. Hii unifanya ni endere bila kuchoka. Ya nane, kujithamini jioni mwisho wa siku naangalia nilichokamilisha na nilichosjindwa napanga kilichobaki kwa kesho hii unipa amani ya akili na hunifanya nijiamini zaidi siku inayofuata. Kwa ufupi sana kupanga kazi kuna hitaji mpango, nidhamu, muda wa kupumzika na kujithamini.

Nchi ningependa kuitembelea ni Japani. Mawazo ya kuangalia ni mara tu ni napofikiri Japani picha ya kwanza inayonijia ni mchanganyiko wa utulivu na msisimko. Naona miji yenye mwanga, mkali, treni zinazopita kwa kasi na wakati huo huo naona maekaru ya kiumia bustani zenye miti ya kijani na watu wanaotembea kwa utulivu. Mawazo hayo hunifanya nitamani kujua. Kujua inawezekanaje nchi moja kuwa na sura mbili nzuri kiasi hicho kwani natamani Japani sana. Ni kwa sababu kubwa ni kwamba Japani inaonekana kuwa nchi nayothamini. Nayothamini nidhamu na heshima, kazi kwa bidii, utamaduni na historia, maarifa na teknolojia. Ninatamani kuona jinsi watu wanaweza kuishi maisha ya haraka mijini lakini bado wa kaheshimu sana mila zao zamani. Hilo linanifanya nihisi kama nikitembelea japani. Nitajifunza sio tu kuhusu nchi bali pia kuhusu maisha yenye mpangilio wa maana kitu maalum nilichoskia kuhusu japani nimeskia kuwa watoto hufundishwa nithamu tangu wakiwa wadogo watu huheshimiana hata bila kufahamiana na hakuna kelele zisizo za lazima. Usafi ni sehemu ya maisha ya kila siku. Haya yote hunifanya nione japani kama nchi yenye amani ya ndani hata kama ni ya kisasa sasana. Ningependa kufanya nini nikiwa huko. Nikifika japani ningependa nisifanye haraka ningependa kutembea polepole mitaani nikitazama maisha ya watu. Kukaa kwenye bustani nikitazama maua ya sakura ya kidondoka taratibu. Kuingia kwenye hekalu za kale nikanyamaza kwa dakika chache. Kupanda treni ya kiasi. Nione jinsi teknolojia yao ilivyo mbele. Kula chakula cha asili nikiwa nimekaa kimya. Ni kifurahia latha na mazingira. Kwangu safari hiyo si ya kupiga picha tu bali ni ya kuhisi nchi kwa moyo mzima. Ningependa kuona nini zaidi. Ningependa kuona tofauti ya vizazi. Wazee wanaoheshimu sana mila na vijana wanaoheshimu maisha ya kisasa. Sherehe za kitamaduni zenye mavazi ya asili mandhari ya asili milima misitu na baadhi maisha ya usiku ya tokyo lakini pia utulivu wa kyoto hii inanipa hisia kuwa japan nikama hadithi yenye sura nyingi ninahisi nini nikifikiria safari hiyo nikifikiria safari hiyo ninahisi msisimko mkubwa kama mtoto anayetarajia zawadi nahisi amani sana kama kana kwamba nitapata muda wa kujitafakari nahisi tumaini kwa sababu inanionyesha kuwa dunia ina njia nyingi za kuishi vizuri. Pia nahisi motisha ya kuwa mtu bora, mwenye nidhamu na mtazamo mpana. Safari hiyo inanifanya nihisi kama ningerejelea, nikiwa mtu aliyebadilika kidogo, akili na moyoni.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini sio kwa kucheza tu bila sababu michezo ya video kwangu ni zaidi ya burudani, ni njia ya kujifunza kupumzika na kujijenga kiakili. Michezo ya video kama burudani na mapumziko. Baada ya siku ndefu ya masomu au kazi, akili huchoka sana michezo ya video hunisaidia kusahau msongo wa mawazo kwa muda. Kubadili mawazo kutoka matatizo ya kila siku. Kujiskia huru na mwenye furaha. Wakati mwingine hata dakika ka thelathini za kucheza hunitosha kujisikia nafuu na tayari kuendelea na majukumu mengine. Michezo ya video hunijenga kiakili. Napenda micheza ya video kwa sababu mingi huhitaji kufikiria haraka, kupanga mikakati, kufanya maamuzi sahihi kwa muda mfupi, kutatua matatizo. Kwa mfano, michezo ya vita, michezo ya mpira au michezo ya hadithi. Hunilazimisha kufikiri kabla ya kutenda. Hii hunisaidi hata kwenye maisha ya kawaida. Kufanya maamuzi kwa umakini. Hisia za ushindi na mafanikio. Kuna hisia ya kipekee sana unaposhinda kazi ngumu au unapofaulu baada ya kujaribu mara nyingi. Hisia hizo ni furaha kujiamini motisha ya kuendelea. Michezo hunifudisha kutokata tamaa. Kwa sababu ukishindwa leo unaweza kujaribu tena kesho. Michezo ya video kama njia ya kijamii. Michezo mingi hunirusu kucheza na marafiki na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Hii hunijenga katika ushirikiano mawasiliano kufanya kazi kama timu. Wakati mwingine michezo huleta urafiki na mazungumzo mazuri hata nje ya mchezo. Ya tano nidhamu katika kucheza. Ingawa napenda michezo ya video najua hatari ya kucheza kupita kiasi. Ndiyo maana masomo ama kazi huwa kipa umbele. Nacheza baada ya kumaliza majukumu naweka mipaka ya muda. Hiu hunisaidia kufurahia mchezo bila kuniadibu maisha yangu ya kila siku. Ninahisi nina nini ninapofikiri michezo ya video. Nafikiri michezo ya video nahisi furaha msisimko utulivu wa akili motisha. Lakini pia nahisi uwajibikaji kwa sababu najua kila kitu kizuri kinahitaji kiasi. Kwa kifupi sana napenda michezo ya video kwa sababu inaniburudisha, inanifudisha kufikiri, inanipa furaha, inanisaidia kupumzika, lakini naicheza kwa nidhamu.

Nilipokuwa mdogo, nilipenda kufanya mambo ya fuatayo, ya kwanza kucheza nje na marafiki. Mawazo ya kwanza ya naponijia ni micheza ya watoto, kuimba, kukimbia. Kati ya au kuunda vitu kutoka kwenye, vumbi na majani. Tulicheka sana, tukijaribu kuishi katika dunia yetu ya hadithi. Kila mcheza ulikuwa na ujasiri na uhuru, kama kuwa mchoraji wa maisha yetu wenyewe. Nilipenda kushirikiana na marafiki wa jirani. Tulijenga makazi ya kijani kwa miti na matope. Tulijua kua hakuna kushindwa kweli. Furaha ilikuwa kimsingi. Ya pili ni kusoma na kufahamu mambo mapya. Pengine siku za mvua au jioni tulizoka. Ndani nilipenda kusoma hadithi za vichekesho, sayansi, rahisii au hadithii za mashujaa. Kusoma kuli nifanya nijisome, nijifunze na kuota ndoto za badae nirisi furaa ya dani nikipata ufahamu mpya kila wakati. Ya tatu, kuchora na kufanya sana. Nilipenda pia kuchora, kuchanganya rangi na kuunda vitu vidogo. Hii ilikuwa njia yangu ya kujiereza bila maneno. Baada ya mchoro, furani nirisi faali na fura. Ya nne, kushirikiana na familia. Kura pamoja, kuenda shambani hau bustanini. Kusungumza, kuhuzu doto na mafunzo ya kila siku. Hii ili nipahizia ya usalama, upendo. Njamb ambaro nilikuwa naro kila mara nikikumbuka utotoni mwangu. Ya tano, ningependa kuota doto na kucharibu mambo mapya. Hakuna siku iliokuwa ya kawaida kabisa. Nilipenda kuota ndoto, kucharibu vitu fipya, kujenga adithi zangu. Hii hili nifanya niwe na msisimiko wa kila siku na kufanya kila jambo kuwa tamu hata kama ilikuwa ndogo. Isia nilizokuwa nazo ni lkifanya haya ni fulaa ya dhati, uhuru wa utoto, ujaziri wa kujaribu, amani na usalama kutoka familia na marafiki. Utoto wangu ulikuwa na uchangamfu na doto na kumbukumbu izo bando ufanya nionekane kuwa dunia ni mahali pasuri.

Ndio napenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu, kuendesha baiskeli, ufanya mtu kujiandao mapema. Mara ya kwanza, kabla ya kwanza, ninajua lazima niwe tayari, kisikolojia na kimwiri. Nafunga kofia ya usarama na mara nyingina magurudu madogo, auta. Nacheki, baiskeli, brakes, tahiri na mnyororo. Nafanya mazoezi madogo ya viungo vya miguu na mikono. Hii hufanya nipate amani ya akili, nijue nitapita salama. Ya pili, kuanzia safari. Nikishika mabawa ya baiskeli na kuvuta tahiri, napata hisia ya uhuru papo hapo. Hali ya baridi, au jua, inapita taratibu, upepo unapuliza uso wangu. Kila pendo hutoa, msisimko mdogo, mwili unanogea hatua kwa hatua. Ya tatu kuhisi mwendo. Kwa kazi ya wastani, nahisi mtiririko wa nguvu kwenye migu. Mikono inaposhika mabawa ya baiskeli mwili unanogea na akili inakua tulivu. Nikipanda mlima au barabara yenye mteremko kuna changamoto kidogo kidogo lakini ushindi unapofika unapotoa furaha kubwa ya nne ushirikiana na mazingira. Kuendesha baiskeli kunaniletea karibu. Kunanileta karibu na mazingira. Mimea, miti, wanyama. Wanyama wandogo sauti za ndege. Nikitembea barabarani au shambani nahisi uhusiano wa dunia hii hufanya safari isiwe ya kawaida tu mbali yenye furaha na amani hisia zinazojitokeza. Ni kufikiria au kuendesha baiskeli. Nahisi uhuru na furaha isiyo ya ushindi kidogo. Nikipanda mlima au kupita barabara ngumu. Amani ya akili. Kwa sababu isi sehemu ya shinikizo ila kila siku. Na msisimko kidogo unapopita kwenye sehemu mpya mpya. Kwa kifupi kuendesha baiskeli si burudani tu mbali pia ni njia ya kujenga mwili akili na hisia inanifanya nihisi huru furaha na motisha.

Huwa naenda mara moja au mbili kwa wiki. Kama siku za ibaada maalum jumapili na jumatano. Kwa kawaida mtu hupata faida zaidi wanapoenda mara hizo za kawaida kuliko kufika tu mara chacha sana. Faida za kuenda mahali pa ibaada mara kwa mara. Ya kwanza mtu hukuza imani. Kukumbuka maadili na mafudisho ya kidinim. Ya pili, kupata amani ya moyo kwa kusimama kimya na kuomba na kunapumzisha akili. Ya tatu, kujenga jamii, kukutana na wengine inasaidia urafiki ya mshikamano. Ya tano, kuimarisha nidhamu ya kila siku. Mara, unapokuja mara kwa mara, unajifunza kupanga mufa wako vizuri. Isia, zinazojitokeza nikifika mahali pa ibaada. Ya kwanza amani ya ndani, unapoanza maombi au tafakari. Ya pili, furaha ya kidini kwa kushiriki ibaada na wengine. Ya tatu, shukuran. Shukuran kwa maisha kwa sababu ya familia na marafiki. Ya nne, msisimiko kidogo. Wakati wa sherehe au maombi maalum. Kwa kifupi, kuenda mahali pa ibaada ni njia ya kupata amani, kuimarisha imani na kuungana na jamii. Mara ya kwanza mara ya kuenda inategemea ratiba na imani. Lakini kwa wale wanaopanga vizuri mara wanaenda mara tatu au mbili kwa wiki. Au zaidi inaweza kuwa bora.

Mimi ninapenda kutembea bustanini. Kwa sababu, ya kwanza, sababu ya kwanza napenda kutembea bustanini kwa sababu umejenga, kumejengwa mazingira tulivu. Miti, mauwa na viyumbe vidogo hufanya akili ipumzike. Sababu ya pili hutoa hewa safi. Upepo wa mwanana unapita katikati ya miti na mauwa. Ya tatu, ni brudani ya macho. Kuona rangi za maua na majani hufanya moyo upate furaha. Ya nne hukumbusha utoto na uhuru. Kukimbia midomo ya maua. Au kutazama ndege ndogo. Una kufanya ujisikie uhuru. Ni sehemu gani napenda kutembea sana ni katikati ya mti na na njia za. Ni sehemu gani napenda kutembea nikiwa bustanini? Ni katikati ya miti na njia zilizopangwa vizuri. Karibu na mto mdogo au chemichemi sehemu za maua yenye rangi tofauti. Vikundi vidogo vya viti vya kupumzika ambavyo unaweza kukaa kidogo ukiangalia mazingira hayo. Hii hufanya bustani kuwa mahali pa furaha na amani, si tu kwa mwili bali pia kwa akili. Hisia zinazojitokeza nikitembea bustanini nahisi amani ya ndani. Hisia ya furaha ya kimya hakuna kelele njingi mtu na siri wapo tu. Shukurani kwa uzuri wa asili. Msisimko kidogo unapopata kitu kipya kama ndege au maua mapya. Faida gani za kutembea bustanini, ya kwanza. Huongeza afya ya mwili, miguu, moyo na misuli huendelezwa. Ya pili, huongeza afya ya akili kupunguza msongo wa mawazo. Ya tatu, huongeza uhusiano na asili na ya tano ni njia ya kupumzika bila gharama.

Jinsi navyo sherehekea mwaka umpya ni ya kwanza kujiandaa kujiadaa kisaikolojia. Kabla ya kuanza sherehe naanza kujiandaa kisaikolojia kwa kutafakari mwaka uliopita mafanikio changamoto na mambo ya kujifunza. Kuandaa malengo mapya ndoto au ahadi za kuboresha maisha mwaka ujao. Hii hufanya sherehe ya mwaka mpya isio tu ya furaha bali pia ya kufikiri na kujipanga. Ya pili nina anza kuandaa sherehe. Sherehe inaweza kuwa nyumbani familia ikikusanyika, chakula kizuri, kiwe kina vinywaji au kuwa na marafiki, michezo, miziki, cheka pamoja na kubadilishana zawadi ndogo na wao ama ya tatu shughuli sa jamii, matamsha vibanda vya chakula au sherehe za umma. Mtu huandaa kila kitu ili kujisikia furaha na mshikamano. La kijamii. Ya tatu ya tatu inavyo sherehekea mwaka mpya ni kwa kwa masaa ya mwisho ya mwaka. Watu hujumlisha dakika za mwisho kwa msisimko mkubwa. Kuna hesabu ya kushuka. Kutoka teni kutoka kumi hadi sufuri katika sekunde za mwisho watu piga kelele kusherehekea kwa furaha na mara nyingi kutambua kutumbua pombe au kutoa sherehe za moto hisia zinazo jitokeza nikifikiria au kusherehekea mwaka mpya ni msisimko mkubwa kila mtu anasubiri kwa hamu mwaka mpya kuanza. Furaha na raha kucheka, kucheza na kushirikiana na familia au marafiki. Tumaini na motisha kuanza mwaka mpya na malengo mapya. Kuna shukuran kwa maisha, familia na marafiki. Kwanza mwaka mpya. Baada ya kuhesabu na kuungana. Kwa furaha watu huanza kutimiza malengo mapya. Kwanza mipango au mradi mpya. Baadhi huenda kushiriki ibada au sala ya kwanza ya mwaka. Ni wakati wa kuunda kumbukumbu mpya kwa mwaka mzima. Kwa kifupi, kuisherehekea mwaka mpya ni msisimko wa pamoja. Kumbukumbu za furaha, muda wa kutafakari na kupanga malengo. Ushirikiano wa familia au marafiki.

Jinsi inavya shukurukia mgogoro na mtu ya kwanza ni kubaki tulivu. Mara ya kwanza, unapoka biriana na mgogoro, jabo la muhimu ni kubaki tulivu. Kunyamaza kidogo kabla ya kusungumuza na pili kuepuka kuongea kwa hasira au maneno mabaya. Hii, usaidia kuona hali kwa huwazi na si kwa hisia peke. Isia sinasojitokeza, msisimuko kicheko, kidogo hauchungua hawa, awari lakini tulivu usaidia kusipungu. Ya pili, navyo kabiliana na mgogoro ni kusikiriza upande wa pili. Ni muhimu kusikiriza mtu mwingine na kuelewa kilichosababisha mgogoro. Hii inafanya, mtu ajisikie zamani na kueshimiwa. Naipuka kukata, kukata tama au kubishana bila kuelewa hoja yake. Isia sinazojitokeza ni yeshima kuelewa na wakati mwingine nisimuko kwa kupata suruhisho. Ya tatu, ninavyo kabiriana na mgogoro ni kuonesha isia zako kwa maneno. Badala ya kularamika au kushutumu, eleza unachohizi kwa utulivu. Kwa mfano, ninachisikia usuni, pumbu wakati, iyo nisaidia kupunguza uvumi na asira. Hisiya sinasojitokeza kura isisho kuondoa msigo wa isia na kwanza masungumsa ya suruhisho. Ya nne ni kutafuta suruhisho. Fikiria suruhisho la kushirikiana, si kushinda tu. Wakati mungine ni kubadirishana mawazo, kulatibu au kufika makubaliano. Lengo ni kuendereza usiano badala ya kualibu ulafikia au heshima. Ya tano, ninavyo jaribu kukabiriana mgogoro ni kujifunza kutoka mgogoro. Bayanda ya mgogoro kuisha tafakali ni nini kilichofanya mgogoro wanze na unaweza kufanya nini hili usirudie. Hii usaidia kukusa wele wano na ishima kwa mtu mwingine. Inanifanya nijue kujithamini au kuthaminiwana wengine. Kwa kifupi, wakati unapokabilia na mgogoro, bakia tulivu, sikiza upade wapili, erezi zia sako kwa tulivu, tafuta suruhisha la pamoja, chifuze kutoka kutokana na tukio. Hi usaidia kurekebisha husiano kupunguza hasira na kujenga heshima.

Nikakueleza kwa udani kuhusu timu sa. Michezo ni nasofuata kwa sababu na jinsi navopenda kushirikia naso naso isia. Timu ya Michezo ni nasofuata ya kwanza ni sababu ya kufuata timu. Napenda kufuata timu fulani kwa sababu istulia na mafanikio yao. Timu hiyo mana nyingi kushinda hau inaistulia nzuri ya mashidano kushirikia na wachezaji. Napenda kuona jinsi wachezoji wanavyo shirikiana kupanga mikakati na kushirikiana kwenye uwanja, mutisha na furaha. Kushuhudia timu nayopenda ikishinda kunatoa isia ya furaha na msisimuko. Yapiri ni mchezoji nadifu au kipendi. Kira timu wana nyingi ina mchezaji mmoja au kaza nina wapenda kwa ujuzi. Ujuzi nidhamu au jinsi wanavyo cheza kwa furaha. Hawa wachezaji unifanya na shawuku ya kuangalia mechi na kujifunza mibinu za mchezo. Ya tatu hisia ninazo pata wakati wa kufuatilia timu. Msisi mko unaposhudia goli au adua nzuri. Kuna furaa unaposhinda mechi muhimu. Tension kidogo wakati timu inashinda kwa kadibu. Ushirikiano wa isia na marafiki. Kushiriki fura hausuna wa mpenzi wengine wa timu. Ya nne, njia ya kufuata timu. Kwa sababu ni kuangalia mechi kwenye TV Au kwa mtadaoni kusoma tarifa na abari za timu kushiriki majukwa ya mtadao kusungumuza na mashabiki wengine kwa kifupi, ukufuata timu ya michezo ni saidi ya burudani. Nijia ya fura, msisimuko, mshikamano wa kijami na kujifunza binu sa mchezo.

Vitu vinavyofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi ni kwamba ya kwanza mahusiano mazuri kati ya wafanyi kazi. Wafanyakazi wanaposhirikiana vizuri kuna kusaidiana na kueshimiana mazingira ya kazi huwa yenye furaha na mshikamano. Mazungumzo mazuri, mshikamano wa kijamii na kusaidiana kwa wakati mgumu husaidia kupunguza msongi wa mawazo. Hisia zinazojitokeza amani furaha mshikamano. Ya pili ni uongozi bora. Kiongozi au meneja anapokuwa mkarimu mwenye kuelewa na anayetoa mungozo kwa wafanyakazi hii uongeza motisha. Kutoa maelekezo wazi na kusikiliza mawazo ya wafanyikazi. Kunafanya kazi iwe rahisi na yenye tija. Hisia zinazojitikeza hapo ni ya kwanza ni heshima kujisikia kudhaminiwa na motisha. Ya tatu, masharti ya kisaekolojia mwili. Ofisi safi na iliyopangwa vizuri, taa nzuri, viti vyenye starehe hewa safi chumba cha kupumzika au mapumziko madogo husaidia kupunguza uchovu vifaa vya kazi vinavyofaa kama kompyuta mashini na vinafaa vinavyorahisisha kazi. Hii usahidia kuongeza ufanisi na uraisisha kazi ya nne motisha na mshangao. Malipo ya haraka pongezi au zawadi ndogo huongeza ushawishi wa kufanya kazi vizuri. Hii ufanya mtu ajisikie kuwa muhimu na kudhaminiwa. Ya tano ni funzo ya kujifunza na maendeleo. Mazingira ya kazi yanapowezesha wafanyikazi kujifunza ujuzi mpya au kupata mafunzo hufanya mfanyikazi ajiskie kuwa hana dhamani. Pia uongeza uhakika wa kazi na motisha wa muda mrefu. Ya sita ni utulivu na amani. Mazingira yasiyo na kelele nyingi. Migongano kidogo au shuguli zisizo na msongo wa mawazo wa ziada hufanya kazi kwa rahisi. Ya tano ya saba ni mazingira yenye amani inisaidia wafanyikazi kuwa na amani wanapofanya kazi yao.

Ndio, ninahifadhi kitu cha thamani. Nitakueleza jinsi mtu anavyofanya hivyo na faida zake. Ya kwanza, maana ya kuhifathi kitu cha thamani. Kuhifadhi kitu cha thamani, ina maana ya kuliweka salama, kulinda, na kwa kuhakikisha halipotei au kuharibika. Kitu hiki kinaweza kwa mali, fedha, nyaraka muhimu, kumbu kumbu, au ujuzi muhimu. Lengo ni kuhakikisha kwamba thamani yake inabaki na inaweza kuendeleza manufaa. Sababu za kuhifadhi. Kuthamini thamani unajifadhi kitu kwa sababu kinathaminiwa au ni cha historia ya kifamilia au kipekee. Kuongeza faida ya muda mrefu. Mali au ujuzi ulio hifadhiwa vizuri unaweza kutoa manufaa baadaye. Sababu nyingine ya kuhifadhi ni kukinga kupotea. Kuhifadhi kunaepusha uharibifu, wizi au kupoteza kumbukumbu muhimu. Sababu ingine ni kujenga heshima na fahari. Baadhi ya vitu kama zawadi au rekodi zinapo hifadhiwa vizuri huonyesha heshima na utunzaji. Njia za kuhifadhi, ya kwanza. Kuhifadhi salama kimwili. Kuweka mali au hadi kwenye sehemu isiyo hatarisha kama vile sanduku la salama, kabati au benki. Njia ingine ya kuhifadhi ni kutunza ujuzi au maarifa. Kuandika kumbu kumbu, kufanya mafunzo au kushirikisha wengine. Njia ingine ni kuangalia mara kwa mara. Kuhakikisha hali ya kitu haibadiliki, hatua zinazo hitajika, zinafanywa imgine ni kuweka mipango ya dharura. Kama back up ya data au bima kwa mali. Hisia zinazo jitokeza kwa kuhifadhi kitu cha thamani kwamba ni furaha na kuridhika. Unapojua kitu chako kipo salama na tayari kutumika. Ya pili nikuwa amani ya akili kujua thamani haiharibiki au haipotei. Njia nyingine ni shukran kwa kile unacho hifadhi, iwe ni mali, kumbu kumbu au ujuzi. Ingine ni msisimko kidogo. Unapi shuhudia thamani ikikuwa au kutoka kutoa matokeo. Kwa kifupi. Kuhifadhi kitu cha thamani ni kuchukua hatua za kulinda kuendeleza, kuongeza manufaa yake na hutoa amani. Furaha na shukuran kwa thamani ya kitu hicho.

Sababu kuu za kutumia kompyuta saidi ni kwanza ni kazi na ufanisi. Mara nyingi kompyuta hutumika saidi kwa kazi, hasa pare ambapo kuna mahesabu, maandiko ya ripoti au miradi ya kitaaruma. Kwa mfano, kuadaa ripoti ya shure, kuandika barua pepe kwa wateja, kupanga hesabu za kifedha au kwendesha biashara. Fainda ni kuokoa mnda, punguza makosa na kufanya kazi kuwa rahisi saidi. Yapiri, herimu na kujifunza ni sababu moja wapa ya kutumia kompyuta. Kompyuta hutumika sana kwa kujifunza kusoma vitabu via ki digitali, kutasama video sa mafunzo au kufanya utafiti mtadaoni wanafunzi, hau wataaramu hutumia kompyuta zaidi ili kupata maarifa mapya na kuedereza ujuzi wao hisia zinazo jitokeza ni mutisha ya kujifunza. Fulaha ya kupata mahalifa mapia na amani ya akiri. Ya tatu ni mawasiriano ni moja wapo ya kutumia kompyuta. Kompyuta hutumika kuwasiriana saidi kupitia barua pepe. Mitandaoni ya kijamii au videocall. Hii ni njia ya kuunganishwa na marafiki familia na wenzago kasini. Faida yake ni ushirikiano, mshikamano, wakijami na usalama wa masiriano. Ya tatu, kompyuto inatumika kwa burudani. Kompyuta hutumika sana kwa burudani. Michezo video, mziki, filamu au kuona video mtadaoni. Hii hutoka kupumzika fulaha na msisimuko baada ya kazi au masomo. Ya tano ni kuifathi na kupanga taarifa kompyuta hutumika zaidi kuchunguza, kuhifadhi au kupanga taarifa kama nyaraka, picha video au data muhimu hii inarahisisha kufikia taarifa haraka na kufanya kazi kwa mpangilio. Kwa mtasari kwa kawainda watu hutumia kompyuta zaidi kwa kazi na elimu lakini pia kwa mawasiriano burudani na kuhifathi kumbu kumbu. Kazi na elimu asilimia kubwa ya munda unaotumika. Munda wakompyuta unaotumika hapo. Harafu unasingatiwa na mburudani na mawasiriano na kisha kompyuta inatumika kuhifadhi na kupanga kazi, kwa msaanda wake mkubwa, kompyuta inarahisisha maisha, huongeza ufanisi, hutoa fulana motisha na inasaidia kushirikiana na wengine.

Ndiyo napenda kusoma gazeti, nitakueleza zaidi kwa undani kuhusu kusoma gazeti, madhumuni yake, faida na hisia zinazojitokeza kusoma gazeti umuhimu yake ya kwanza ni kusoma habari za kila siku. Gazeti inatoa taarifa juu ya matukio ya ndani na nje ya nchi siasa, uchumi, michezo na burudani. Kupata habari kunasaidia mtu kufahamu, kilichotokea na kinachotarajiwa. Hisia zinazojitokeza kuhusu kusoma habari ni ufahamu, mshikamano na ulimwengu. Msisimko wakati kuna taarifa mpya au matukio makubwa. Ya pili kujifunza na kuongeza maarifa ni umuhimu ingine ya kusoma gazeti. Gazeti lina makali kuhusu elimu, afya, kilimo teknolojia na maswala ya jamii. Kusoma kunasaidia kukuza ujuzi, kufahamu suluhisho na matatizo na kuelewa dunia kwa upana zaidi. Faida yake ni ufahamu, ufahamu zaidi, mtazamo mpana na uelewa wa hali halisi. Ya nne, burudani na michezo ni mojawapo ya umuhimu ya kusoma gazeti. Sehemu za michezo, burudani na michezo ya bahati hutoa kupumzika na furaha. Watu hujisikia msisimko wakati wanapofuatilia matokeo ya michezo au dili za burudani. Ya nne ni kufuatilia masuala ya jamii. Gazeti hutoa taarifa juu ya jamii, kanuni, ushauri wa kimaisha na matukio ya kijamii. Kusoma kunasaidia mtu kujua chagamoto na fursa za jamii. Na kushiriki mazungumzo kwa ufasaha. Ya tano kuendeleza mtindo wa kufikiri kusoma gazeti kunasaidia kuboresha ufahamu na uwezo wa kuchambua taarifa. Najifunza kuelewa taarifa, kutambua ukweli na kuunda maoni yenye msingi. Kwa kifupi kusoma gazeti ni zaidi ya habari tu kuhusiana na matukio ya kila siku. Kujifunza na kuongeza maarifa burudani na msisimko, kufuatilia maswala ya jamii kuendeleza mtazamo wa fikra na uelewano.